Ninapo amka asubui, jambo la kwanza huwa ni kuosha uso na kusali kidogo ili kuanza siku nikiwa na utulivu wa moyo. Baada ya hapo, hujitayarisha kwa siku na kupanga mambo nitakayo yafanya, mara nyingi hunywa chai au kinywaji chepesi na nikikuwa na muda wa kutosha hula breakfast ili kupata nguvu. Kwa kawaida, huwamka saa kumi na mbili asubui, jambo linalo nisaidia kuwa na muda mzuri wa kujitayarisha. Kabla ya kuandoka nyumbani, mimi huwakikisha nimeoga, kuvaa vizuri na nimebeba vitu muhimu. Asubui, hunipa motisha, hunifanya nijisikie mwenye matumaini na tayari kukabiliana na majukumu ya siku nzima kwa bidii na nidhamu.

Na sherehekea mafanikio ya timu yetu kwa furaha na shukrani kubwa. Ushindi huu umetokana na juhudi mshikamano na kujituma kwa kila mwanatimu bila kuchoka. Kila changamoto tuliekutana nayo ilitufundisha kuwa nasubira na kushirikiana zaidi jambo lililo tuimarisha kama timu.

Naishi kwetu nyumba ambayo tumejenga katika eneo lenye mazingira mazuri na ya kuvutia. Nilihamia hapa mwaka elfu mbili na nne na tangu wakati huo nimezoea na kulipenda sana eneo hili. Mazingira haya ni tulivu safi na yanafaa kwa kuishi na kufanya shughuli za kila siku. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu eneo hili ni utulivu wake na ushirikiano mzuri kati ya majirani. Ninapokuwa hapa nahisi salama na ninaishi kwa raha jambo ambalo hunifanya nione sehemu hii kama nyumbani kwangu halisi.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kwa mara. Kwa mfano, kaa ni kompyuta au laptop, huwa ninaisasisha mara kwa mara. Ninaenda kwenye settings, naangalia kama kuna sasisho, zinazopatikana, ninabonyeza, download au install. Kisha naweka vifaa, kifaa kiwe chenye, charge au nahakikisha kimeunganishwa kwa umeme ili kusiishe ghafla.

Ndiyo, napenda kusoma mtandaoni. Hii hunifanya kufurahia kusoma maoni ya watu wengine kuhusu habari, bidhaa au mada mbalimbali kwenye intaneti. Ninaweza kupata mitazamo tofauti kwa kuwa maoni ya mtandaoni yananipa fursa ya kuona jinsi watu wengine wanavyofikiria au wanavyohisi kuhusu jambo fulani. Pili, ninaweza kujifunza zaidi mara nyingi maoni hujumuisha habari, ushauri au uzoefu wa mtu binafsi ambao unaweza kukuongezea uelewa. Tatu, ni burudani. Kusoma maoni mara nyingine ni burudani hasa kama watu wanashiriki hadithi za binafsi au mawazo ya kipekee. Na nne, kujihusisha kijamii, hufanya uhisi kuwa sehemu ya majadiliano ya jamii na wakati mwingine unaweza kushiriki maoni yako mwenyewe.

Napenda kuangalia soap operas kwani zinanipa msisimko na kuniburudisha kila siku. Kila kipindi ninapoangalia huchangia hamasa ya kujua kinachotokea baadae na kunifundisha kuhusu maisha, mahusiano na changamoto za kila siku. Kila kipindi ninapoangalia huchangia hamasa ya kujua kinachotokea badae na kunifundisha kuhusu maisha, mahusiano na changamoto za kila siku.

Kwanza, mimi husikiliza maoni na mawazo ya kila mshiriki, kuhakikisha kila mtu aneleweka na hisia zao zinaheshimiwa. Kisha, nina shirikiana kwa uwazi, kugawana majukumu na kushirikiana ili kufanikisha malingo ya pamoja. Pia, nina hakikisha kuwa naweka mawazo yangu wazi bila kupuuza wengine na kujifunza kutokana na mitazamo tofauti ya timu. Mbinu hii inanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuimarisha mahusiano na kufanikisha matokeo bora katika kila timu nilio sehemu yake.

Ninapofurahia nyumbani mara nyingi hufanya shughuli ambazo zinarahisisha akili yangu na kunipa furaha. Hii inaweza kuwa kuchora, kuangalia filamu, kusoma, kuogelea kama kuna bwawa au kucheza michezo ya video. Pia mara nyingine napenda kupumzika, kuzungumza na familia au marafiki na kufurahia chakula nikipendacho. Shughuli hizi hufanya nyumbani kuwa mahali pa amani, furaha na kurahisisha maisha yangu ya kila siku.

Kila siku, mimi hutumia zana mbalimbali za kidigitali ambazo zinanirahisishia maisha na kazi zangu. Hii ni simu ya mkononi kwa mawasiliano na appsi, kompyuta au laptopu kwa kazi na masomo, na programu mbalimbali za mtandaoni kama barua pepe, kalenda au vyombo vya jamii. Zana hizi hufanya siku yangu iwe rahisi yenye mpangilio na kuniruhusu kuwasiliana, kujifunza na kufurahia burudani kwa urahisi.

Napenda kuchora kuliko kupaka rangi kwani kuchora kunanipa uhuru wa kuonyesha mawazo na ubunifu wangu kwa njia ya mstari na maumbo. Kila nikichora nahisi ninaweza kueleza hisia na mawazo yangu kwa usahihi zaidi kuliko kupaka rangi na hii hunipa furaha na kuridhika. Kuchora pia kuna nisaidia kustarehe, kuzingatia kwa makini na kuendeleza ubunifu wangu kila siku.

Majira ni nayo penda zaidi ni majira ya masika. Kitu nilicho weza kufanya na kilicho fanya nipende majira haya ni kuwa kulikua kunanyesha na tuliweza kupanda mimea mimea ikamea. Shughuli nazopenda kufanya wakati huu ni kuka tu ndani ya nyumba, nikilala na nikitulia. Na nahisi vyema kuhusu majira haya na hali ya hewa huwa tulivu, hewa ni safi, hakuna vumbi na hivyo basi mimi hufurahia majira haya.

Mafanikio niliopata kazini ni kama vile kukamilisha mradi muhimu kwa wakati, kupanua ujuzi wangu katika kazi, kushirikiana vyema na timu na kuona matokeo chanya na kupokea pongezi kutoka kwa wakuu wangu kwa kazi nzuri. Mafanikio haya yamenifanya nihisi kuridhika na kunipa motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kila jukumu langu linafanikiwa.

Napata habari kupitia njia mbalimbali kama vile televisheni na mtandaoni. Televisheni naweza kutazama nipashe na katika mtandaoni naweza kupata habari kupitia Instagram, TikTok au Twitter. Mimi kupata habari za haraka televisheni na matukio ya ndani na nje nchi. Wakati mtandaoni, ninafuatilia taarifa za kila aina, mawazo ya watu na mwelekeo wa sasa kwa haraka zaidi. Njia hizi, hufanya niwe na taarifa za wakati mwafaka na kuniruhusu kuwa na kuelewa mpana wa mambo yanayotokea katika jamii na duniani.

Ndio. Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwani hufungua fursa ya kuelewa mambo yanayohusu jamii na nchi yangu. Mazungumzo ya kisiasa hunisaidia kufahamu mitazamo tofauti, kuongea kuhusu changamoto na suluhisho na kunitia moyo kushiriki kwa njia ya kiraia. Pia kuzungumza kuhusu siasa kunanisaidia kuwa makini na maswala ya jamii na kuwa na uelewa mpana wa maendeleo yanayohitajika.

Tabia ya watu inayo ni chukiza zaidi ni umbea na chuki kwa wengine. Ninahisi kwamba watu wanao jishughulisha na ubepari kudhalilisha au kuwa na chuki kwa wenzake hufanya mazingira kwa mabaya na yenye mkanganyiko. Tabia hizi huzuia mazungumzo ya heshima na kushirikiana kwa amani na mara nyingi hunifanya nihisi uzuni au kukosa hamasa. Napendelea watu kuwa wakiwa wema, waheshima na wenye kushirikiana badala ya kuwa na chuki au ubaguzi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai au maziwa kwani huchangia kuamka vizuri na kunipa nguvu za kuanza siku. Kila asubuhi ninapokunywa, hunifanya nihisi tayari, makini na mwenye furaha. Ladha yake na unyevu wake, hufanya asubuhi zangu kuwa za raha na faraja.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kula vizuri na kuwatembelea marafiki na familia. Hii ni fursa ya kushirikiana, kuungana na wapendwa wangu na kufurahia furaha ya pamoja. Kila tukio la sherehe hufanya nijisikie mshikamano na upendo wa familia na marafiki, huku nikifurahia chakula kizuri na mazungumzo yenye furaha. Njia hii ya kusherehekea pia inanisaidia kuanza mwaka mpya kwa hisia za furaha, amani na matumaini.